Ili kukamilisha kazi kwa wakati, ninafanya mambo yafuatayo, kwanza, napanga kazi mapema, nikipewa kazi naanza kwa kuelewa vizuri, kinachotakiwa na kugawa kazi hiyo katika sehemu ndogo-dogo. Hii unifanya nihonekane rahisi na hisi nitishe sana. Pili, naweka vipaumbele. Kazi muhimu au yenye munda mfupi wa muisho na hanza na yu kwanza. Hii unisaidia kuepuka presha ya dakika za muisho. Tatu, natumia ratiba au orodha ya kazi kuandika kazi hunikumbusha nini kifanyike na hunipa motisha ya kila ninapovuka kazi moja. Nne, nahepuka visumbufu. Kama matumizi ya simu bila mpanga au mitadoe kijami wakati wakazi, nikiweka humakini kwenye kazi moja kwa wakati nafanya haraka na kwa hubora. Tano, nahanza kazi mapema badala ya kuahirisha. Kuchelewesha kunasababisha msongo wa mawazo lakini kuanza mapema hunipa nafasi ya kurekebisha makosa yangu. Na mwisho, naomba msahanda au ushahuri mapema ni kihona changamoto kushirikiana na wengine huokoa mda na uwongoza ufanisi. Kwa ujumla nidhamu mipango mzuri na humakini ndiyo inavyo nisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kwa matokeo mazuri.

Ndiyo, wazo la kazi ya kujitolea ni jambo lenye maana sana kwangu na ningelifanya kwa moyo wangu wote. Kazi ya kujitolea hunipa na fasi ya kusaidia jamii bila kutarajia malipo. Jambo linaloleta furaha ya dani. Kwa mfano, kujitolea katika shuguli za usafi wa mazingira, kusaidia watoto au wazee, kushiriki katika miradi ya elimu au kusaidia wakati waharabe na misahanda ya kijamii. Kupitia kujitolea nimenjifunza kushirikiana na watu wa aina tofahuti tofahuti kuwa na subira na kuelewa changamoto za wengine pia hunjenga unjuzi kama mawasiliano uongozi na uwajibikaji Zahidi ya hapo kazi ya kujitolea uimarisha mshikamano wa jamii na hunifanya ninjihisi kuwa sehemu muhimu ya suluhisho si mtazamaji tu ni huzohefu unaolindea kibinandamu na kunikumbusha thamana ya kusahidihana kazi ya kujitolea inaniguza kwa sababu inanjengwa juu ya moyo wa utu na mshikamano. Ninapojitolea, ninaacha maslahi yangu binafsi na kueka mbele mahitaji ya wengine. Hii unifanya nijifunze unye nyekevu na shukran. Asa ninapohona watu wanapitia changamoto kubwa lakini bado wanamatumahini. Kwa kujitolea, munda na nguvu ni sandaka kubwa. Kuamka mapema kusafiri kufanya kazi ngumu bila malipo hunifunza kuwa mwajibikaji na kujituma Pia hunijenga kuwa mtu wenye nidhamu kwa sababu hata bila kusimamiwa lazima ninjisimamie mwenyewe kujitolea pia hunipanua mtazamo wa maisha ni nakutana na watu kutoka mazingira tofauti tofauti Wazee vijana watoto au watu wenye mahitaji maalum na hapo ninajifunza huruma na kusikiliza kwa makini Hii unisaindia kuwa mtu bora hata katika kazi za kawainda au mausihano ya kila siku. Zahidi ya hayo, kuna furaha ya kuhona mabandiliko. Hata kama ni madogo, tabasamu la mtoto, shukrani ya mzee au jamii hilio safi, baada ya zoezi la usafi. Haya yote hutoa kuridhika ambako peza haziwezi kununua. Kwa ujumla, kazi ya kujitolea si tu kutoa msahanda bali pia ni jia kujijenga, kujitambua na kuhimarisha pia utu wako. Kujitolea ni jia nzuri ya kutoa mchango chanya kwa jamii na pia kujikunza kibinafsi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni mambo yanayoguza moyo na kunipa maana ya kweli katika maisha Kwanza kusaidia wengine hunipa furaha kubwa nikijua nimechangia hata kidogo kumurahisishia mtu maisha kwa ushauri msaada au maneno ya kutia moyo najihisi nimeridhika sana Pili kufanikisha jambo linalo jitahindi kulifanyia kazi huniletea furaha ya kipeke kufikia lengo baada ya juhudi nidhamu na subira hunifanya nijiamini na kujidhamini zaidi Tatu, mahusiano mazuri na watu hunipa furaha kucheka na marafiki kuzungumza kwa uwazi au kutumia muda wa watu ninaowajali hunijazia amani ya moyo wangu Nne, kujifunza jambo jipya hunifurahisha sana iwe ni ujuzi maarifa au mtazamo mpya wa maisha kujifunza hunifanya nijisikie ninakuwa na kusonga mbele Tano amani ya ndani hunipa furaha ya kudumu nikijisikia nimeridhika sina chuki moyoni na ninajua ninachofanya kina maana basi furaha huwa ya kweli kwa ufupi furaha yangu hutokana na maana uhusiano na mchango chanya si hivyo tu pekee bali hisia na dhamani ya maisha.

Wakati wakati wa furaha najifurahisha kwa kuni kuhiruhusu furaha ijisikie kikamilifu bila kujizuhia kwanza nasherekea kwa shukrani Najipa muda wa kutambua kinachonifurahisha, iwe ni mafanikio madogo au makubwa Naweza kusema hasante moyoni au kushiriki furaha hio na mtu nilie muamini Nashiriki furaha na wengine, kucheka kuzungumza au wata kupiga simu kwa rafiki hunifanya furaha iongezeke maradufu furaha ikishirikishwa huwa tamu zahidi Najiinua kwa kile ninachokipenda Naweza kusikiliza mziki ninaoupenda kucheza ngoma kuhimba hau kutembea nje nikifurahia mazingira hivi hunisaidia kuonyesha furaha kwa vitendo Ninajitunza wakati wa furaha najipa zawandi dogo Labda kupumzika kula chakula ninachokipenda hau kufanya kitu kinachonituliza Hii hunifanya njihisi nimestahili furaha hiyo Unaweka kumbu kumbu nzuri Naweza kupiga picha kuaandika hisia zangu hau kukumbuka wakati huo kwa makusudi Chabo hili hunisaidia kurudia furaha hata siku zikija kwa ujumla najifurahisha kwa kushukuru, kushiriki, kujieleza na kujitunza. Hili furaha isiwe ya muda mfupi tu bali hiwe kumbukumbu yenye nguvu moyoni.

Mimi napenda kusoma habari za mtandaoni. Ingawa pia ninaona dhamani ya gazeti la karatasi. Kwanza, habari za mtandaoni ni rahisi na za haraka. Naweza kusoma taarifa mda wowote kupitia simu yangu au kompyuta bila kusubiri gazeti lililochapisho. Hii hunisaidia kupata habari za haraka hasaa zinazobandilika mara kwa mara kama siasa hali ya hewa au matukio ya dharura. Pili, habari za mtandaoni zina vyanzo vingi naweza kulinganisha taarifa kutoka tovuti tofahuti ili kupata picha pana na kuepuka upendeleo wa chanzo kimoja. Pia kuna video picha na maoni yanayonisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi. Tatu, ninapenda urahisi wa kuhifadhi na kushirike. Habari za mtandaoni zinaweza kuhifadhiwa kutumwa kwa marafiki au kusomwa tena baadaye bila kubeba mzigo wa karatasi. Hata hivyo gazeti la karatasi zila mvuto wake. Kusoma gazeti asubui hunipa utulivu kunipunguzia msongo wa macho ya screen au hunifanya nisome kwa makini zaidi bila usumbufu wa harifa. Kwa hivyo, kwangu mimi habari za mtandaoni ni chaguo la kwanza kwa haraka na ufanisi lakini gazeti ni chaguo la pili kwa utulivu wa tafakari. Mchanganyiko wa vyote viwili hunipa uzoefu mzuri wa kupata habari kwa haraka.

Kwa kawaida, huwa naenda maktabani mara moja hadi mbili kwa wiki, kulingana na mahitaji ya ratiba yangu. Si lazima kila wakati, lakini ninapohitaji mazingira ya utulivu, maktaba huwa chaguo bora. Napenda maktaba kwa sababu ni sehemu tulivu na yenye nidhamu, ambayo inanisaidia kuzingatia kusoma au kufanya kazi zangu, utafiti, bila visumbufu vingine kama vile simu au kelele yoyote. Hali hii hunifanya nitumie muda wangu vizuri zaidi. Nikifika maktabani mara nyingi nasoma vitabu vya masomo au maarifa ya jumla, kufanya utafiti kwa kazi ya kujisomea, au wakati mwingine kuandika na kupanga mawazo. Pia napenda kutumia rasilimali za maktaba kama vile vitabu vya rejia na kompyuta. Zaidi ya hayo, kuenda maktabani hunijengea utamanduni wa kusoma mara kwa mara, na hunisaidia kukuza nidhamu ya kujifunza hata kama si kila wiki, ninaona maktaba kama sehemu muhimu ya kunipa umakini na utulivu pia wa akili. Kwa ufupi huenda maktabani pale ninapohitaji utulivu wa makini na maarifa ya kina.

Wakati wa mapumziko kazini, nafanya mambo yanayonisaindia kupumzisha akili na mwili hili nirudi kazini ni kuwa na nguvu mpya. Kwanza, napumzisha hakili naweza kukaa kimya kwa muda mfupi kufuta pomzi mrefu hau kutembea taratibu hili kuondoa msongo wa mawazo uliotokana na kazi. Pili, nawasiliana kidogo na wenzangu mazungumzo mepesi kucheka hau kupadilishana mawazo utengeneza mazingira mazuri ya kazi na uniongezea hamasa. Tatu, nakula hau kunywa kitu chepesi, kunywa maji chai hau kula tunda hunisaidia kurejesha nguvu bila kujisikia mzito Nne, natumia muda mfupi kwenye simu kwa kiasi, naweza kuangalia hujumbe muhimu hau habari fupi Lakini najitahindi nisizame sana hili mapumziko yabaki kuwa ya mapumziko ya kweli Tano, nanjinyihosha hau kufanya mazoezi madogo madogo kunyoosha mikono miguu hau mgongo unisaidia kupunguza uchovu na kukaa muda mrefu bila msongo wa mawazo na mwisho na jitafakari kidogo naangalia kilichofanyika na kupanga nitakachofanya bahanda ya mapumziko hayo Hii unisaidia kurudi kazini ni kuwa na muelekeo mzuri zaidi kwa ujumla mapumziko kazini muda muhimu wa kujijenga upya si kupoteza muda hili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napena kujaribu teknoloji ya mpia hasa hile inayoraisisha maisha na kuniyongezea maharifa katika maisha yangu. Kwanza, teknoloji ya mpia unipahamu ya kujifunza. Ninapojaribu programu kifaha mfumo mpya. Ninajifunza namna ya kufanya mambo kwa jiabora zaidi na kuharaka. Hiu unifanya niende sambaba na mbandiliko ya dunia kidigitali. Pili, teknoloji ya uniongezea ufanisi. Mfano kutumia program za kupanga kazi kuhifadhi kumbukumbu hau mawasiliano ya haraka Unisaindia kukua muda hau kufanya kazi kwa mpangilio mzuri na tatu, kucharibu teknolojia mpya unipanua fikra unifanya niwe mbunifu zaini na kufikiru njia tofauti tofauti za kutatua matatizo Asa kazini hau masomoni pia Hata hivyo, sikimbili kile teknolojia bila kufikiruia Ninaangalia kwanza usalama manufana kama inanifaa kweli teknolojia hiwe msahanda na bali sikuwa mziko kwa maisha yangu Kwa jumla napenda teknolojia mpe kwa sababu inaniraisishia maisha inanijanga kiakili na inanisaidia kukua umradi hitumiwa kwa pusara na mipaka.

Mara nyingi, ninaholea nywele zangu marambili hau tatu kwa wiki kulingana na muda shuguli na hali ya nywele zangu. Kwanza, ninaosha nywele zangu kuwangalifu kwa kutumia sabuni hau shampu ina yofa haina yangu ya nywele. Hii hunisaidia kuondoa uchafu mafuta na mapaki ya bidhaa za nywele. Kwa kawaida, sihoshe kila siku hili kwa epuka kuivuja nywele hau kuifanya kuwa kavu sana. Pili, natumia konditional hau mafuta ya nywele baada ya kuwasha. Hii hunipa unyevu laini na kunisaidia na kusaidia pia nywele zangu zishavu jika Pia uongeza hafya ya mzizi na kuzuia nywele kutoka kukahuka hau kupasuka pasuka Tatu, nawasha hau kunihosha nyweli kwa muda mfupi pale inapo itajika Lakini sii mara kwa mara Ninajua moto wa kifacha nyweli unaweza kuharibu nyweli zangu hivyo na punguza huaribifu Nne ninapanga nywele zangu kweka mtindo kuzipanga hau kuzitunza usiku mara nyingi natumia kitambala ini hau moto mahalo wakulala hili zisi vujieke na mwisho kuchunguza hau kukata nywele kidogo mara kwa mara kuhakikisha zinabaki zenye hafya azihishi kuwa andefu zisho na humbo hau kuhumia Kwa ufupi kule nywele zangu ni mchanganyiko wa usafi unyevu tahadhari na hutunzandi Hii ulifanya na kufanya nyuele zangu kuwa na hafya lahini na pia ufanya nyule zangu ziwe zinabutia zaidi.

Asubuhi napendelea kunywa chai ya asili au kahawa kulingana na siku au hamuyangu. Kwanza, chai ya asili ni chaguolangu la kawaida. Napenda ladha yake ya kipekee na jinsi inavyo nipa mwanzo mzuri wa asubuhi. Pia hunisaidia kupunguza uchovu na kunifanya ni anjike haraka. Hasa ikiwa chai yenyelimau autangawizi kidogo. Pili, kahawa huja pale ninapohitaji kua mka zaidi au kupata mwa mko wa akili. Ladha yake, harufu yake, nguvu yake ya chemical, hunifanya nifanye kazi kwa umakini na kuzingatia mambo muhimu, mapema natena asubuhi sana. Matatu, maranyingine napenda chai yenye ladha kidogo au smoothie ya matunda. Hiyo hufanya asubuhi iwe yenye afya zaidi na kunipa unyevu na nguvu ya kudumu. Kunywa kinywaji asubuhi pia ni sehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi. Ni muda wakutulia kutafakari na kuanza siku kwaamani kabla ya shughuli nzito kuanza Kwa ufupi, kinywajicha asubuhi situ kina chonipa mwamukobali ni sehemu ya sherehe ya mwanzo wa siku fura handogo ambayo hunipa nguvu na msukumu ili niweze kwendelea na kazi zangu za kawaida Ninapenda sana kinywaji wakati waasubuhi Najambo hili li nanipea motisha na hamu ya kufanya kazi zaidi kwa bidiisi kumzima.

Ili niwenze kuongeza uzalishaji wangu, ninafanya mambo kadhaa kwa mpangilio na nidhamu ili kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza napanga kazi zangu kwa humakini naanza kugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo zinazoweza kufanikishwa. Hii hufanya kazi iyonekane rahisi na kunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa pili naweka vipau mbele naanza na kazi muhimu au yenye muda mfupi wa mwisho kisha nashughulikia zile za pili. Hii hunisaidia kutumia nguvu na muda vyema na kuhakikisha kwamba mambo muhimu yanafanyika kwanza. Tatu, naepuka visumbufu. Natumia muda maalum kwenye simu au mitandao ya kijamii na kuzingatia kazi ninayoifanya vizuri. Kufanya kazi kwa humakini kunaniboreshea ubora na kazi ya kazi. Ne, napumzika kwa muda mfupi sana. Mapumziko mandogo kati ya kazi hunisaidia kupumzisha akili yangu kuongezea umakini na kuondoa uchovu mwilini. Hivyo kuongeza uzalishaji kwa jumla tano na tumia teknolojia na zana zinazorahishisha kazi program za kupanga kazi, kalenda ya kidigitali hau vifavya kuharikisha shughuli na rahisisha kazi na kulepa munda zainde kwa mambo mengine Mwisho na najifunza na kurekebisha mbinu zangu kwa kuangalia kinachofanya kazi vizuri na kinachoweza kuboreshwa ninaboresha njia zangu za kufanya kazi na hivyo kuongeza uzalishaji wa muda mrefu kwa ufupi kuongeza uzalishaji ni mchanganyiko wa mpangilio nidhamu umakini mapumziko na matumizi ya zana sahihi.

Ndiyo, ninapenda kusoma gazeti ingawa si kila siku. Kwanza, kusoma gazeti kunanisaidia kupaki na habari za sasa, siyasa huchumi michezo na mambo ya nayosiana na jamii. Hii unipa mtazamo mpana wa dunia na kusaidia kuzungumuza kwa ufasaha kuhusu matukio ya hivi karibuni. Pili, napenda gazeti la karatasi kwa sababu lina utulivu. Nikisoma gazeti asubuhi ni kama sherehe ndogo ya mwanzo wa siku. Si lazima nikapilihane na harifa za simu hau mitandao ya kijamii hivyo ninaweza kusoma kwa makini zaidi. Tatu, ninasoma gazeti pia kwa kujifunza. Makala za maharifa fasi hidogo mahojihano huu makala za helimu unipanua mtazamo wangu na kunifundisha mambo mapya. Nne, mara nyingine napenda kulinganisha gazeti na habari za mtandao ni. Hii unisaidia kuhona tufauti za mtazamo kujua ni chanzugani kinacho. Toa habari ya kina na yenye usahihi. Kwa ufupi, kusoma gazeti ni mchanganyiko wa kupata habari kujifunza na kufurahia utulivu. Hata kama teknolojia inapanuka, gazeti bado ni chaguo nzuri, cha kuanza siku kwa ufahamu na utulivu zaidi.

Kipawa changu kikuu ni kujua jinsi ya kufundisha na kueleza mambo kwa wazi, lakini pia nina vipawa vingine vinavyousiana na ubunifu na ushirikiano. Kwanza, napenda kufundisha na kuelezea zaidi. Ninapo kuwa nikishirikisha maaarifa au ufahamu wangu, ninafurahia kuona mtu mwngine akielewa jambo kwa urahisi. Hii ni kipawa cha mawasiliano na ufahamu wa kuelewa mahitaji ya wengine. Pili, napenda kushirikiana na kushirikisha wazo nzuri. Ninapo kuwa kwenye kikundi au timu, ninaweza kutoa mawazo ya kipekee kupanga kazi au kusaidia kutatua changamoto kwa njia ubunifu. Hii ni kipawa cha ubunifu na ushirikiano. Tatu, kuwa na subira na umakini ni kipawa kingine. Ninaweza kusikiiliza wengine kuelewa matatizo yao na kutoa msaada kwa uangalifu. Hii hufanya watu wanitaje kuwa mtu wa kuaminika. Nne, kujifunza haraka na kutumia maaarifa mapya. Mara nyingi ninapo kutana na kitu kipya, ninaweza kukielewa haraka na kukitumia kwa ufanisi. Kitu ambacho ni kipawacha akili na ubunifu. Kwa ufupi, kipawa changu ni mchanganyiko wa mawasiliano ubunifu, ushirikiano na uwezo wa kujifunza haraka na ninajivunia kutumia vipawa hivi kusaidia wengine na kujenga mimi mwenyewe kibinafsi.

Mafanikio yangu ya binafsi kazini ni yale yanayo onyesha maendeleo yangu bidii na uwezo wa kushirikiana na wengine na ninayodhamini sana ni kwanza kukamilisha kazi kubwa kwa wakati na ubora ni mafanikio ninayoyadhamini zaidi. Nikiona kazi niliyopewa nimeikamilisha kikamilifu bila kurudia sana na imetimiza matarajio najihisi kuwa na ufanisi na nidhamu ya kazi Hii hunipa motisha kubwa ya kuendelea kufanya kazi vizuri zaidi Pili, kushirikiana vizuri na timu ni mafanikio mengine muhimu Nikiona tunaweza kufanikisha mradi mkubwa kwa kushirikiana, kushughulikia changamoto pamoja na kufikia malengo Najivunia jinsi ninavyoweza kuleta msaada na suluhisho la dhamani Tatu, kupata pongezi au kutambuliwa kwa juhudi zangu ni jambo linalonipa furaha hii inaweza kuwa kutoka kwa meneja wateja au wenzangu na inanidhibitisha kuwa kazi yangu ina thaminiwa na ina maana nne kujifunza na kujiendeleza kazini ni mafanikio ninayodhamini zaidi kufanikisha kazi mpya au kupata ujuzi mpya unaonifanya niwe bora zaidi ni kipimo changu cha mafanikio binafsi mwisho kudumisha nidhamu ubora na usahihi katika kazi zangu zote Hata katika shughuli ndogo najitahidi kuhakikisha kila siku ni kinafanyika kwa kiwango cha juu hii ni mafanikio ya kimawazo na kimaadili ninayodhamini sana Kwa ufupi mafanikio yangu kazini hayapimwi tu kwa matokeo bali pia ni kwa bidii ushirikiano na kujifunza na kudumisha ubora zaidi.

Kipendacho chakula cha jadi kinapaswa kueleweka sio tu kwa ladha yake, bali pia kwa maana yake ya kitamaduni. Chakula cha jadi nachopenda ni ugali na samaki wa mtoni. Kwanza ladha, ugali ni laini na unaoambatana vizuri na mchuzi wa samaki. Mchanganyiko huu wa kawaida unauunda chakula kilichokamili na chenye ladha ya kipekee. Pili, utamaduni. Ugali ni chakula cha msingi katika kaya nyingi za kiafrika ikiwemo Kenya. Kila kipande kinaashiria urithi wa familia na jamii kufanya chakula hiki ni njia ya kuhifadhi utamaduni wetu. Tatu, urahisi na afya. Chakula hiki ni rahisi kutayarishwa na pia ni chenye lishe. Kwani samaki huleta proteini na mafuta yenye afya huku ugali ukitoa ni shati. Nne, kushirikisha wengine. Napenda chakula hiki kwa sababu kinakuwezesha kushirikiana na familia na marafiki hasa wakati wa sherehe au mikutano ya kifamilia. Kuna furaha ya kipekee kuangalia watu wakifurahia chakula ulichokipeka. Tano, kumbukumu za kipekee. Kila wakati tunapokula chakula hiki, ninakumbuka enzi za utotoni wakati familia kwa pamoja ikila na kushirikiana Jambo linalonifanya nihisi furaha na utulivu.

Bahanda ya siku defu, mimi upumzika kwa mchanganyiko wa njia ambazo zina nisaidia kurejesha nguvu za mwili na hakili. Kwanza, kupumzika kwa kimwili napenda kupumzika kwenye kitanda hau sofa nikipumua kwa utulivu na mara nyingine nikifanya mazoezi mepesi kama kutembea hau kufuta pumzi defu. Hii unisaindia na kusaindia misuli yangu kupumzika na kuondoa uchovu wa mwili pili, kupumzika kisaikolojia, napumzika kwa kusoma kitabu kizuri, kusikiliza mziki, ninayo, penda na inayo, nipendeza hau, kutizama sinema. Hi unisaindia na kusaidia akili yangu kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia munda wangu wa kibinafsi. Tatu kushirikiana na marafiki au familia. Maranyingine kupumzika kunausisha kuwa na familia au marafiki. Kucheka kuzungumza na kushirikiana kwenye shukuli ndogo ndogo. Hii inapanua furaha na kuondoa dhiki ya kazi nne. Kuchiweka huru na mazingira. Napenda pia kuchukua munda nje kama kutembea kwenye bustani au kufurahia upepo wa asili. Hii ni jianzuri ya kurejesha akili na kuondoa uchovu. Wakati mwingine napumzika kwa kutulia peke yangu, kutafakari kuhusu siku yangu, kupanga kisho au kuhandika mawazo yangu. Hii usaindia hakili yangu kupanga mawazo na kuondoa msongo wa ndani. Kwa ufupi napumzika kwa mchanganyiko wa kimwili, kisaikolojia, kijamii na, kutulia, kuwakikisha mwili na hakili zinarudi kwenye nguvu.

Ninapendelea GPS kuliko ramani hingawa zote zinafahinda zake. Kwanza urahisi na hustahihi. GPS inani kwokotoa jia sahihi, haraka na kwa husahihi wajuu. Ikionyesha jie bora zahidi, munda unautajika na hatari za barabara. Ramani mara nyingene inaweza kuchukua munda kutafuta jia. Pili, hubunifu na badiliko ya jia. GPS inaweza kubadilisha njia kiotomatiki wakati kuna msongamano hau barabara imefungwa. Jambo ambalo ramani hayiwezi kulifanya. Kuhokua munda, kwa kutumia GPS napata muongozo waraka na kuwasiliana kwenye marudio mapia bila kuchanganyikiwa. Jambo linalonipa munda za hindi wa kufurahia safari. Nne, kuongeza usalama, GPS utuwa mungozo wa hatua kuhatua na mara nyingine honyo la hatari, alinayo saidia kuwepuka kupotea hau kushindwa kufuata mwelakeo sahihi. Tano, uwezo wa kufurahia safari. Kwa kutumia GPS, ninawezo kushugulikia na kushugulika na mamba ya kufurahia kwenye safari kama kuwona mandhari, kupumzika kwa munda hau kuchukua picha bila kuwa na hofu ya kupotea. GPS ni rahisi sahihi salama na inarahisisha maisha kwenye safari ukuikiruhusu kutumia ramani kwa hanjilia kujifunza hao kwa starehe ya kitamandumu.

Kama ni kusheherekea mafanikio ya timu, mimi ufanya hivyo kwa jia zi naso jumuhisha kushirikiana kutambua jitihanda za kila mmoja na kuongoza morali ya timu kwanza kushukuru wenzangu. Napenda kutambua jitihanda za kila mmoja kwa maneno mazuri pongezi au shukran. Hii usaidia kila mshiriki kujihona muhimu na kudhaminiwa. Pili, sherehe ndogo za timu. Tunaweza kupanga sherehe dogo kama chakula cha pamoja kahawa au keki. Hii utoa nafasi ya kufurahia pamoja mafanikio yetu kwa njia ya kweli na yafuraha. Tatu, kushiriki handithi za mafanikio, napenda kuzungumza juu ya changamoto zilizo pita na jinzi tulivyo shikiriana kuzitatua, hii inasaindia kutambua mafanikio na kuimarisha uhusiano wa timu nne, kuzilisha motisha Kwa kusherehekea mafanikio, timu inapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi, kujaribu mbinu mpya na kushirikiana bila hofu tano, kujenga mazigira chanya Sherehe za mafanikio zinahunda hali ya furaha, mshikamano na motisha kazini. Hii inafanya kila siku ya kazi kuwa yenye maana zaidi na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa kutambua jitihanda za kila mmoja kushirikiana kwenye sherehe kuimarisha morali na kuunda mazingira chanya. Hili mafanikio yaweze kuhadhimishwa kwa jia yenye furaha na yenye maana.

Wakati umeme unapokatika, mimi hufanya mambo kadhaa ili kutumia muda huo kwa ufanisi na si kuendelea kukaa kwanza. Kutumia muda kwa shughuli nyingine. Badala ya kukaa bila kufanya kitu, napenda kusoma kitabu kufanya mazoezi mepesi au kuzungumza na familia na marafiki. Hii hunisaidia nisipoteze muda na kunifanya nishirikiane na wengine. Pili kutunza mahitaji ya muda na mawasiliano. Ninatumia tochi, taa ndogo au betri kuhakikisha hakuna dhiki ya kuona. Pia ninahakikisha simu zangu ziko zenye chanji ili kuendelea kuwasiliana ikiwa ni lazima. Kutafakari na kupumzika wakati mwingine napumzika peke yangu kutafakari kuhusu siku au kupanga shughuli za kesho. Hii hunisaidia akili yangu kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Nne kutengeneza kitu au kufanya shughuli za mikono Napenda kutumia muda kufanya shughuli kama kuchora kupika au kutengeneza kitu kidogo nyumbani Hii inaboresha ubunifu na hutowa furaha Tano kuhimarisha ushirikiano wa familia Mara nyingine na penda kutumia muda huu kucheza au kuzungumuza na familia jambo linalo jenga mshikamano na furaha nyumbani. Kwa ufupi, wakati umeme unapokatika, mimi hufanya shughuli mbadala kupumzika, kushirikiana na familia na kutumia ubunifu. Kuhakikisha muda, unatumika vyema badala ya kukasirika au kuchanganyikiwa.

Mchezaji niliye mpenda sana ni Cristiano Ronaldo na nilipenda kwa sababu zifuatazo kwanza standi za kifundi Ronaldo ni mchezaji mwenye standi za kipekea kwenye mpira wa miguu Anakasi kubwa hudhibitu wa mpira bora na uwezo wa kufunga mabao kwa njia za hajabu Hii inafanya kila mchezo hawe shujaa wa kutazama pili bidii na nidhamu anajulikana kwa kazi ngumu kila siku Hata baada ya mafanikio makubwa ni dhamu yake na mazoezi yake ya kila siku ufundisha kuwa mafanikio hayaendi bila jitihanda Tatu, uongozi na ushirikiano Hingawa ni nyota, Ronaldo anahamasisha wenzake kushirikiana nao na kuakikisha timu inafanikisha malengo yake Hii inafanya kuwa mfano mzuri wa uongozi ndani ya timu Nne, motisha na uamasishaji Ronaldo ni chanzo chamotisha kwa wachezaji wandogo na mashibiki kwa jumla. Anaonyesha kwamba kwa bidii nidhamu na malengo, mtu anaweza kufanikisha ndoto zake. Tano, mambo maalumu ya kumbu kumbu. Anahistoria yakufunga mabao ya kihistoria, kushinda ligi na mashindano makubwa, jambo linalongoza heshima na kumbu kumbu ya ushindi. Kwa mutasari, ninapenda Ronaldo si kwa sababu tu ya standi zake za kucheza, bali pia kwa bidii yake nidhamu huongozi na jinsi anavyo simama kama chanzo chamotisha kwa wache zaji na mashabiki.

Maranyingi, mimi ufanya zihara za hospitali kwa mpangilio wakainda wakawainda na pale zinapohitajika. Kwanza, zihara za kawainda na kangalizi hafya. Apenda kwenda hospitali ni angalau maramocha hau mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa hafya. Hiyo usaindia kugudua matatizo mapema kabla hayajawa makubwa pili zihara za dharura. Maranyingine, naweza kuhitaji kwenda hospitali haraka hiwapo kuna tatizo la hafya lisilo la kawainda hau jeraha. Hii ni sehemu ya kuzingatia usalama wa mwili wangu. Tatu, zihara za kufuatilia matibabu. Ikiwa nimepata matibabu hau ndawa fulani, napanga zihara za kufuatilia matokeo matimbabu. Hii inaakikisha hafya yangu inabaki kwenye hali nzuri. Nne, kujifunza na hushauri wa hafya. Hospitali pia ni sehemu nzuri kupata elimu ya hafya kama hushauri wa lishe bora mazohezi au kinga za magonjwa. Na hii husaindia kuhishi maisha yenye hafya nzuri. Kwa ufupi, mimi ufanya zihara za hospitali kwa uchunguzi wa kawainda, dharura na kufuatilia matibabu. Hili kuhakikisha hafya yangu, inapaki imana na kuzuhia matatizo makubwa.

Kujenga urafiki mpia, nijambo ninalo ufanyia kwa jia za busara ya shima na ushirikihano. Kwanza, kuwa mkarimu na watu. Napenda kuwa na tabia ya kerafiki na kutosha hibu mtuni. Kuwa mchangamfu na kuwanyesha ya shima. Hii ufanya watu waisi wanakaribishwa kuanzisha mazungu mzo pili kushirikiana na washiriki wengine. Mara nyingi napenda kushirikiana kwenye michezo, shule, kazi au shukuli za kijami. Kushikiana kunajenga misingi ya urafiki na ufungua frusa ya kuzungumuza na watu wapya tatu kusikiliza na kuonyesha ukaribu napenda kusikiliza watu kwa makini kuuliza maswali na kuonyesha kwamba nashirikiana nao nahizia zao hiu uangeza uaminifu na urafiki wakweli mne kushirikisha vitu vizuri napenda kushirikisha mawazo msahanda au vitu vidogo kama chakula hapari hau msahanda wakazi Hiu huonyesha kujali na kujenga hurafiki himara. Tano, kujenga huaminifu na eshima. Ni muhimu kwa hurafiki mpia kwa kikisha mazungumuzo ni ya eshima na huaminifu. Hii hunda msingi thabiti wa hurafiki wakudumu. Kwa ufupi, ninapenda kufanya marafiki wapya kwa kuwa kirafiki. Kushirikiana kwenye shuguli, kusikiliza kwa makini, kushirikisha vitu vyema na kuhunda huaminifu na eshima. Ili hurafiki huwe wa kweli na wa kudumu.

Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mpangilio mzuri mawasiliano makini na nidhamu binafsi na ninafanya hivi hili Kwanza mawasiliano ya kila siku napendelea kutumia zana kama barua pepe, whatsapp na zoom hili kuhakikisha kile mtu anaelewa majukumu yake, ratiba na matarajio. Hii husaidia kuondoa mtawanyiko pili kuweka malengo na kipaumbele. Kapla ya kuanza kazi, tunaunda mpango wa kazi unoeleza majukumu, munda wa kukamilisha na matokeo yanayotarajiwa. Hii inarahisisha kila mtu kujua jukumu lake tatu, kujishirikisha na kuzingatia wengine, napendelea kushirikiana kikamilifu na wenzangu, kuzingatia mawazo yao na kutoa msaada pale inapohitajika. Hii inaimarisha mshikamano wa timu licha ya umbali nne kutumia zana za kielektroniki napenda kutumia zana kama Google Drive au Microsoft Teams ili kushirikiana kwenye nyaraka kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kila mtu ana taarifa sawa tano kudumisha nidhamu na urahisi napanga muda wangu vizuri kuhakikisha napatiwa kazi bila kuchelewesha na kuwa tayari kubadilisha mbinu pale inapohitajika nidhamu usaindia timu ya mbali kufanikisha malengo bila shinda kwa ufupi, kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mawasiliano ya kila siku, mpangilio wa malengo kushirikiana kwa heshima, kutumia zana za kidigitali na kudumisha nidhamu hili kazi ifanikishwe kwa usahihi na kwa wakati.

Na kwanza kuelewa na fazi za kila mtu Kwanza ninajua majukumu ya kila mshiriki wa timu Hii nasaidia kuepuka mkawanyiko na kuakikisha kila mtu anajua jukumu lake pili mawasiliano ya uwazi penda kuzungumuza wazi kuhusu matarajio changamoto na maoni yangu Pia nasikiliza maoni ya wengine kwa makini Ili kuakikisha kila mtu hana usihana na mahamuzi yake pamoja kutoa msahanda na pohona mshiriki wa timu ana itaji msahanda Ninahitaji kusain ili kufanikisha kazi ya pamoja Hii inajenga mshikamano na kuimarisha ushirikiano Wanne kushirikiana kwenye mawazo na zuluisho Napenda kushirikiana kwenye kupata suluisho za changamoto Kumadilisha na mawazo na kufikiria na kufikia maamuzi ya pamoja Hii inafanya kazi kuwa yenye ubunifu na yenye tija Tano kueshimiana na kuongoza moral Napenda kuthamini njitihanda za kila mshiriki na kutoa pongezi pale inapofa Hii uchochea morali ya timu na kufanya kila mtu haisi kuthaminiwa kwa ufupi ninashirikiana na wengine kwa kuelewa na fazi za kila mtu mawasiliano ya wazi kutoa msahanda kushirikiana kwenye mawazo na kueshimiana ili kazi hifanikishwe kwa uraisi na mafanikio ya pamoja.

Mara nyingi mchana nakula chakula kilicho rahisi lakini chenye kushibisha kwa kawainda huwa wali na mboga kama sukuma wiki alafu naongeza maharagwe ndengu kwa nyama ya kuku kulingana na siku. Wakati mwingine, ugali na mboga pia haikosi. Kama nina munda mdogo naeza kula chakula cha haraka kama chapati na maharagwe wali na kukaanga na hata sandwich. Napenda pia kujaribu matunda mbaanda ya chakula kama ndizi au chungwa ili nijisikie mwepesi na mwenye nguvu kazini Kwa jumla napenda chakula kinanachonipa nguvu kuendeleza na kazi na bila kunichosha chakula ninachokula mchana kitategemea na ratiba ya siku na mahali nilipo kama niko kazini huwa nina shuguli nyingi Napendelea chakula ambacho Hakichukui muda mwingi kuandaa wala kula Lakini bando kinanifanya nishibe vizuri wali mara nyingi wali mweupe wali wa kukaanga Ukiambata na maragwe ndengu au kuku wali hunipa nguvu na haraka na hunisaidia kuendelea kufanya kazi bila kuchoka mapema chapati chapati na maragwe ndengu ni rahisi na hupatikana kirahisi hasa nikila nje penda kuhakikisha mboga hazikosekani kwa sababu hunisaindia kumengenye chakula vizuri na kujisikia mwepesi Wakati mwingine naongeza saladi au parachichi Baada ya chakula ninanywa maji mengi mara nyingi nakula pia matunda kama maembe machungwa mandizi li kuongeza vitamini chakula cha mchana kwangu ni mchanganyiko wa kushiba afya na uraisi Ili niendele na siku nikiwa na nguvu na hali nzuri ya mwili.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo linalo nipa kipa umbele kwa sababu mazingira chanya hufanya kila mtu afanye vizuri zaidi kwanza na sikiliza kwa makini. Wakati mwenzangu anachangamoto auwazo namruhusu azungumze bila kukatizwa kusikiliza kuna mpa mtu nguvu na kujiamini hata kabla ya kupata suluhisho. Pili natoa maneno ya kutia moyo ni kiona mtu amejita hidi au amefanya kazi vizuri na sema waziwazi. Maneno rahisi kama umefanya vizuri au na ona juhudi zako ya naweza kubadilisha kabisa hali ya mtu. Tatu, ninasaidia inapoweze kana. Kama ninaujuzi na muda na shirikiana naye kutatua tatizo, kujua kwamba hauko peke yako, unatia moyo sana, hasa kazini au kwenye kazi ya pamoja. Na heshimu mawazo ya wageni ya wengine Hata kama hatukubaliani na hakikisha maoni yao ya nasikilizwa na kudhaminiwa Hii hujenga ujasiri na kuwafanya watu wajisikie kwenye timu tano na kuwa mfano mzuri Ninajita hidi kuwana mtazamo chanya kufanya kazi kwa bidii na kukubali makosa yangu watuwengi hutia moyo zaidi kwa vitendo kuliko maneno mwisho na sherehekea mafanikio Hata yale madogo pia hupongeza hatuando gondogo hufanya wenzangu waone maendeleo yao na waendele kujituma kwaujumla kuwahimiza wenzangu kunatokana na upendo heshima na ushirikiano wakweli.